Kumbukumbu ninayo kumbuka ni siku tuliposafiri na familia kuenda kuwatembelea jamaa wakati wa likizo tulicheza sana na watoto wenzangu tukakimbia uwanja tukacheka bila kuchoka na jioni tukakaa pamoja tukisikiliza hadithi za wazee nilikuwa na wazazi wangu ndugu zangu na binamu zangu ilikuwa ni wakati ambao tulikuwa wengi pamoja hakuna mtu alikuwa na simu au kazi za kutusumbua tulikuwa tu tunafurahia kwa pamoja ni maalumu kwa sababu kulikuwa na furaha ya kweli na umoja hakukuwa na stress hakukuwa na mawazo mengi ilikuwa ni kucheka kucheza na kula pamoja tu. Pea nilijihisi salama na kupendwa na hiyo inanifanya nikumbuke kwa upendo mkubwa. Nikikumbuka mambo hayo najisikia furaha lakini pia kidogo huzuni kwa sababu najua mda huo umepita lakini pia inanipa nguvu na tabasamu maana inanifanya nikumbuke kwamba maisha yana nyakati nzuri na naweza kuunda kumbukumbu nzuri tena sana.

Utotoni wangu nilipenda sana kucheza na marafiki kama kukimbizana kuruka kamba na kucheza mpira pia nilipenda kuangalia katuni na kusikiza hadithi hasaa jioni tukiwa tumekaa pamoja nilifurahi pia kusaidia nyumbani kidogo kama kuchota maji au kujituma halafu baadaye nirudi kucheza mambo hayo yalikuwa rahisi lakini yalikuwa yananifanya nijisikie furaha na uhuru bila mawazo mengi kama ilivyo sasa.

Mimi na hifadhi pesa kidogo kidogo hasa ni kisha pata mapato. Naweka pembeni kabla sija anza kutumia. Wakati mwingine naweka kwenye akaunti ya benki ama kwa simu kama mpesa. Ili nisivutiwe kuitumia ovyo. Pia na jitahidi kupanga matumizi. Kuweka kipaumbele kwa vitu muhimu kwanza alafu kilicho baki na jarbu kukihifadhi. Si rahisi kila wakati lakini najiambia hata kama ni kiasi kidogo. Bora kwanza kuliko kutofaidi kabisa. Pia ina nisaida kujenga tabia kujianda kwa siku zijazo.

Napenda kuvaa nguo za kawaida na zenye kunifanya nijisikie huru kama t-sheti shati rahisi na jeans au suruali laini napenda zaidi nguo ambazo ni comfortable kuliko za kupendeza sana hasa kwa matumizi ya kila siku kama ni tukio maalumu napenda kuvaa nguo nadhifu na safi labda shati zuri au gauni suti rahisi kulingana na tukio ili nionekane nimepangiliwa vizuri kwa ujumla napenda mtindo rahisi safi na unaendana na mazingira.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kwa sababu ni rahisi na waharaka kufungua simu bila kuandika neno siri kila wakati pia najisikia niko salama zaidi kwa sababu siki la mtu anaweza kufungua simu yangu kirahisi lakini pia naweka neno siri au mchoro kama njia ya ziada hasa kama vidole havifanyi kazi vizuri wakati mwingine.

Napenda kuwa mahali pa utulivu na usalama penyewe usafi na si kelele nyingi napenda mazingira ambayo naweza kupumzika, kufikiria na kujisikia uhuru kama nyumbani, sehemu zenye miti au karibu na asili lakini pia napenda kuwa mahali penye watu ninaelewana nao wapo kama kwa marafiki ama familia ambayo kuna vicheko na mazungumzo mazu.